Kabla ya kulala usiku, huwa ninautaratibu fulani ambao hunisaidia kutuliza mawazo na kuandaa mwili pamoja na akili. Kwa usingizi mzuri. Kwa kabisa, napenda kuhakikisha kuwa mambo ya siku yamefungwa vizuri. Ikua kulikua na kazi au majukumu ya siku yaliyoitajika, yaliyoitaji umakini wangu, miu jitahidi kuyapitia kichwani kwa haraka ili, nijihakikishie kua, hakuna jambo muhimu nililo sahau. Hii unisaidia kuepuka kulala nikiwa na mawazo mengi na wasiwasi. Wa mambo ambayo yangeweza kusubiri adi keshwe. Baada ya hapo, mara nyingi hupunguza matumizi ya simu au vifaa vya kiteknolojia ama kielektroniki. Nimegundua kuwa kutumia simu sana kabla ya kulala hunifanya nichoke, macho. Lakini lakini akili ibaki macho zaidi. Kwa hiyo, mimi ujaribu kuweka simu pembeni au kuitumia kwa mambo mepesi, tu, kama, kusikiliza muziki laini, kusoma ujumbe mfupi muhimu au kuangalia taarifa chache zisizo na msongo au mawazo. Wakati mwingine pia napenda kusoma kitabu au makala fupi. Hasa vitu, vinavyonipa maarifa au kunifanya nifikirie kwa utulivu bila msisiko mkubwa. Kipindi hicho cha kabla ya kulala pia, hutumika kujitathmini kidogo. Mi hujiuliza siku imekua aje? Ni jambo gani njema limetokea? Na ni somo gani nimejifunza? Hii hunisaidia kuwa na mtazamu chanya na pia hunifanya nihisi shukrani. Hata kama sikua na hata kama haikuwa raisi sana. Kuwa na shukurani hunisaidia kulala kwa amani zaidi. Kwa sababu akili inakua imejikita kwenye mambo mazuri. Badala ya changamoto pekee. Kabla sijaingia kitandani, mi hupenda kufanya maandizi madogo ya kimwili. Kama kuosha uso, kupiga mswaki au kuhakikisha chumba kiko katika hali inayofaa. Na nikipata nafasi, mi hufungua dirisha kidogo ili kupata hewa safi na kuwakikisha chumba hakina kelele mingi. Ama kelele nyingi. Mazingira tulivu hunisaidia sana kupata usingizi wa haraka na mzito. Nikiwa tayari kitandani, mi hujitahidi kupumua taratibu kwa kina. Nikijipa muda wa, kutuliza mwili, wakati mwingine mi hujiambia moyoni kuwa kesho ni siku nyingine na mambo ambayo hayajakamilika leo, yanaweza kushughulikiwa kesho. Mtazamu huu huniondolea presha na kujilaumu au kujilazimisha kufikiria sana kabla ya kulala. Naeza sema kwa ujumla kile ninachokifanya usiku badala ya kabla ya kulala si jambo moja kubwa. Bali ni mfululizo wa mambo madogo madogo, yanayo lenga utulivu wa akili, mwili na moyo. Taratibu huu hunisaidia kulala kwa amani, kuamka nikiwa na nguvu na kuanza siku mpya nikiwa na mtizamo mzuri zaidi.